Hapa na mimi hupenda kuogea maji baridi kuliko maji moto kwa sababu unapomaliza kuogea maji moto mtu huisi baridi na mtu anapoegea majibaridi akuna baridi kabisa. Kwa hivyo mimi sipendi kutumia maji moto.

Zawadi nzuri ambaye nimewahi pata maishani mwangu ni zawadi ya simu. Siku ambayo mzazi alininunulia simu. Nilikuwa nimefurahia sana kwa sababu simu yangu ilikuwa imeharibika. Kwa hivyo aliona nipoa aniletee simu nyingine. Nilipopata simu hii nilifurahia sana.

Ninapofuraha nikiwa nyumbani mimi ufanya kazi za nyumba kama zile kuosha nyumba, kuosha vyombo, kupanga nyumba iwe safi, na pia kupata wakati na familia yangu na kuongea yale muhimu maishani.

Changamoto ninayo kutana nayo kazini ni kutojua kutumia teknolojia mapya na pia ubaguzi katika kazi na pia lugha ambayo watu huongea tofauti tofauti kazini ni changamoto sana.